Mimi hupanga kazi yangu kwa utaratibu na malengo wazi. Kwa kawaida nafanya hivi. Ninaorodhesha kazi zote ninazohitaji. Ninapanga kwa kipaumbele kazi muhimu na za haraka kwanza. Ninaanza kazi kubwa kwa kazi ndogo. Ndogo ili iwe rahisi kumaliza.

Mimi hupenda kutembea pahali penye utulivu na mandhari nzuri. Kwa mfano, bustani au mbuga, kando ya barabara tulivu au esteti, hasa masaa za jioni. Pahali penye asili kama miti au karibu na maji, sehemu salama na zisizo na kelele nyingi.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa kufanya mambo yanayonipendeza, yanipa amani na tabasamu. Kwa mfano, kusikiliza mziki, ninaupenda au kuimba, kucheza na kuzungumuza na watu ninawapenda, kutembea au kufanya mazoezi mepesi, kutazama filamu au vichekesho. Pia, kujipa zawadi ndogo kama chakula na chokipenda.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja au mara mbili kwa wiki. Hii inanisadia kuwa na utulivu wa kiroho, kuungana na jamii na kupata nguvu ya kujitolea katika maisha ya kila siku. Mimi huenda jumatatu na jumapili sana sana. Huwa hatuna masomo ya kujifundisha kibibilia na pia kuangazia mema.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kushirikiana na watu, kujifunza mambo mapya na kufanikisha malengo yangu. Pia kuwa na wakati wa kupumzika, kusikiliza muziki au kuwa karibu na asili kunifanya nijisikie furaha na utulivu wa kweli. Pia kutembea na marafiki zangu na kuwa kwa kampuni ya madada zangu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kufanya mazoezi kwa vitendo na kuuliza maswali. Pia kujifunza kupitia, kujaribu mambo mapya, kusikiliza maelezo ya wengine na kutumia teknolojia kama video na programu za mtandao ili kueleka kwa urahisi zaidi.

Nimewahi kujaribu pizza ya kitaliano. Nilifurahi latha yake na mchanganyiko wa jibini nyanya na viungo mbali mbali. Pia nilipenda jinsi ilivyokuwa rahisi kula na kuwa na latha tofauti na chakula cha kawaida ni nacho kula kila siku na ningependa kupitia tena zaidi.

Ninasomea habari mitandaoni kwenye tovuti kama BBC, CNN na Aljazeera. Pamoja na mitandao ya kijami kama Twitter kwa mataarifa za haraka. Hizi huwezesha kufuatilia matukio ya ndani na kimataifa. Kama michezo, maendeleo ya kiteknolojia.

Ndiyo, napenda kusafiri kwa kutumia ramani ya GPS kwa sababu inanisadia kupata mwelekeo sahihi kwa urahisi, kuepuka kupotea na kuokoa muda, pia hunipa taarifa za barabara na njia mbandala. Jambo linapofanya safari, iwe salama na ya uhakika.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp, Facebook na Instagram, pia TikTok. Zinaniwezesha kuwasiliana ni marafiki, familia na kupata habari za burudani na kushirikia matukio ya kila siku kwa urahisi, pia kujua mengi ambayo inatendeka nchi za mbali.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kushirikiana na wengine na kusadiana kutatua matatizo. Napenda kuona matokeo chanya ya jitihada zangu, kushirikiana kwenye miradi ya timu na kutoa msaada ambao unarahisisha kazi za wengine na kuongeza ufanisi wa jumla.

Ndiyo, napendelea kutumia video kwa mawasiliano hasa kupitia Zoom, Teams au Google Meet. Inaniharisisha mawasiliano ya moja kwa moja, kuongeza uwelewa kwa kuona hasia na maeneo ya mwili na inafanya mikutano ya mbali kwa mbali karibu na yenye unafisi zaidi.

Ndiyo, ninatoa sadaka, napenda kufanya hivyo kama sehemu ya kushiriki na kusaidia. Wengine, kuunga mkono madhumuni mema ya kijamii au kidini. Na kuonyesha shukurani kwa baraka na fursa nilizonazo. Kutoa sadaka, hupa nafasi wengine wenye wasipojiweza, wanapata usaidizi kupitia sadaka.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda ni Christmas. Napenda kwa sababu ni wakati wa furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kusherekea pamoja. Pia mazingira huwa ya sherehe na utulivu pamoja na rangi na mapambano huleta furaha ya kipekee. Msimu huu ni msimu wa baraka katikati sisi wote wakristo.

Inalingana, ninapofua nguo mara mbili mara tatu kwa wiki kulingana na kiwango cha nguo chafu na shuguli nilivyo naazo. Hii husaidia kuweka nguo safi, kuzuia harufu mbaya na kudhimisha usafi wa kila siku bila kutumia muda mwingi kila mara.

Mimi ni mtu wakuwahi na penda kupanga muda wangu vizuri na kufika mapema ili kuepuka na misongamano au usumbufu na pia kuhakikisha mambo yanaenda kwa utulivu na ufanisi na penda kuamka mapema kujipanga vile siku yangu itakuwa.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa uangalifu, ili kuhakikisha ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Hii hunifanya kwa hatua zifuatazo. Kuweka kipa umbele, kutengeneza ratiba, kuchukua muda wa kupumzika, kutumia zana za kupanga kazi, kukaukwa mwisho wa wiki, na pia kujitayarisha.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe pamoja na kupata taarifa mtandaoni, kujifunza na kutumia mitandao ya kijami, pia huitumia kupanga kazi, kusikiliza muziki na shughuli shughuli za kila siku kwa urahisi.

Napenda kununuwa zaidi vitu vya matumizi vya kila siku hasa chakula na mahitaji ya nyumbani. Pia hununuwa nguo na viatu vinavyo nifanya nijisikie huru na nadhifu. Pamoja na vitu vya teknolojia vinavyo nisaidia kurahisisha kazi na mawasiliano.

Ninapoweka malengo ya kila mwezi kazini, hufwata hatua zifuatazo, kufafanua malengo wazi, kuwaka malengo kuwa hatua ndogo, kuweka muda wa kila hatuwa, kuzingatia vipaumbele, kukagua maendeleo mara kwa mara na pia kuandika mafanikio.

Mimi napenda mbwa kwa sababu ni wanyama wa mwaminifu na rafiki wa karibu wanapenda kucheza na kuonyesha upendo kwa mwamiliki wao. Jambo linaongeza furaha na amani nyumbani, mbwa pia hutoa ulinzi nyumbani kwa kuwa kuonyesha endapo mtu asiye kujulikana au hatari ipo karibu.

Ninaposhugulikia na udhaifu wangu kazini, mimi hufanya yafuatayo, kutambua udhaifu, kujifunza na kuendeleza stadi, kuweka malengo madogo, kuchukua maoni ya kujenga, kufwata maendeleo, kukagua mara kwa mara kama nimeweza kupumzika, udhaifu huo na kurekebisha mbinu zangu pale napohitaji.

Ndiyo, napenda mvua. Huniletea utulivu, hewa safi na hali ya amani. Sauti ya matone ya mvua hunisaidia kupumzika na kutafakari. Na pia mvua hufanya mazingira yaonekane, mazuri na yenye uhai. Mvua ni muhimu sana, sana kwa maisha yangu pia.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili, kupumzisha akili na kufurahia mazingira, pia hunisaidia kuboresha afya, kupunguza msongo wa mawazo na wakati mwingine ni njia rahisi na rafiki kwa mazingira ya kusafiri, umbali mfupi.

Ninapenda chai zaidi, hunisaidia kuamka vizuri asubuhi, kunipa nguvu na pia ni sehemu ya utaraji wangu wa kila siku. Mara nyingine hunywa chai, mwenye maziwa na sukari, lakini wakati mwingine napendelea chai bila kitu chochote. Chai ni muhimu sana kwa maisha yangu.